Hapana siweki picha zangu mtandaoni. Napenda faraga yangu na kuchagua kujilinda thidi ya matumizi mabaya ya tarifa binafsi. Ninaamini si kila kitu kinapaswa kushirikiwa hadharani. Nachagua kutumia mtandao kwa mawasiliano na kazi muhimu tu si kwa kuonyesha maisha yangu binafsi.